Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki maana wakati ule mwingi ni wakati ambao ninautumia katika masomo yangu na hata wakati ambapo siko shuleni ninaweza kuwa nipo kazini. Hivi basi wakati ambao ni jumamosi au jumapili, ndiyo ambavyo hiyo siku huwaga ninaonelea kuwa ikiwa wakati mzuri wa kufua manguo zangu maana sina nguo nyingi za kufua. Mimi huwa na nguo chache tu maana sina. Ninatumia vifaa vya teknolojia kuosha nguo kama vile 'washing machine' kwa hivyo, kwa muda wa dakika chache tu kama vile dakika thelathini, huwa inanifaa kufua na hivyo basi sionelei haja ya kufua nguo kila siku maana ni naiweka siku moja ya kunini, ya kufua, na hivyo ninaweza kufua na manguo yangu yakakauka ninayakunja na kuyapanga maana kubuko yawe kuhifadhi mahali ambapo inafaa.